Naenda ibadani mara mbili au mara tatu kwa wiki. Jumapili au jumatatu na jumatano. Kwa sababu kunakuwa na ibada katikati ya wiki. Tofauti na jumapili.

Nakunywa maji mara tano au sita au zaidi kutokana na nitakavyopata kiu cha maji. Lakini mara nyingi haiwezi kupungua zaidi ya mara nne kwa siku. Hivyo pindi nitakapojisikia hamu ya maji nakunywa.

Zoea zuri nililolijenga ni kusali. Nasali kila asubuhi, baada kuamuka na kabla kufanya shughuli yeyote. Pia nasali jioni na maanisha usiku kabla kulala. Nasali kwa hivyo ni zoea ambalo nimeijengea nalifanya mara kwa mara.

Naifathi data zangu kupitia simu au kompyuta sababu ni ni data muhimu a mbazo naziona zinahitaji kuifathiwa. Hivo ni data ambazo huwa zinanisaindia kwa siku zijazo na siku zambeleni.

Ili kuongeza uzalishaji wangu nafanya kazi, nafanya kazi tofauti tofauti, lakini kazi kubwa nafanya ni bihashara, lakini kuna kazi ambazo ndogo ndogo hizi pia najishughulisha nazo ili kuongeza uzalishaji wangu.

Barua pepe kwa siku nangoja hata mara mbili mara tatu kwa sababu kuna kazi ambazo nazifanya na kuna mawasiliano waga nafanya na watu tofauti tofauti kupitia barua pepe. Hivo waga nazingoja kwa mda ambao labda natakaopanga kama mara mbili au mara tatu.